Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya na siyo kujaribu tu, kujifunza pia. Na kuyaelewa na kuyaingiza kwenye mfumo wa matumizi yangu ya kila siku, yanayohusisha teknolojia. Hivyo napenda sana.